Nikiwa mimi, jambo la kwanza kabisa nifanyalo, ninapoanza kazi ni kujiweka sana kiakili na kimwili. Sianzi kazi tu bila mwelekeo, naamka najitenga kwa dakika chache najipanga kichwani, nijikumbushe kwa nini nafanya hilo kazi na malengo yangu ni yapi. Hii inanisaidia sana kwa sababu ukiingia kazini bila dira, unafanya vitu kwa mazoea tu, na mwisho wa siku unajisikia umechoka bila mafanikio halisi. Baada ya hapo, napenda kuanza kwa kupanga siku yangu Naangalia ni kazi zipi ni lazima zifanyike siku hiyo zipi ni za haraka na zipi zinaweza kusubiri Mimi huwaamini sana katika kupanga vipaumbele kazi ngumu au muhimu zaidi huwa naziweka mwanzo wa siku Kwa sababu akili bado iko freshi na nguvu zangu zipo Ukiziacha hadi jioni mara nyingi zinaharakishwa au zinafanywa nusu nusu Jambo lingine la kwanza kabisa nifanyalo ni kuhakikisha mazingira ya kazi yako sawa kama ni kazi ofisini au nyumbani nahakikisha meza iko safi vifaa vipo na hakuna vitu vinavyonivuruga Simpendi kazi za fujo Kwangu mimi mazingira yasiyo na mpangilio huleta mawazo yasiyo na mpangilio pia Hata simu najaribu kuiweka mbali au kunyamazisha notifications zilizo zisizo za lazima Kisha naanza kwa kupitia kile kilichobaki kutoka kazi ya jana Naangalia nilifika wapi, ni nini nilibaki na ni changamoto gani Zilizojitokeza Hii inanisaidia nisiendelee kama mtu aliyeanza upya Bali nijenge juu ya nilipofika watu wengine hupuza hatua hii lakini kwangu ni muhimu sana kwa ufanisi Nikishaanza kazi yenyewe napenda kuanza polepole lakini kwa umakini Sifanyi vitu kwa pupa naamini ubora ni muhimu kuliko kufanya vitu vingi vibaya Nikiingia kwenye kazi najitahidi kuelewa kwanza kabla ya kukimbilia Hii ni tabia niliyojifunza uzoefu kukimbilia kazi bila kuelewa husababisha makosa yanayochukua muda mwingi kurekebisha Baadae pia ninapoanza kazi huwa najiwekea nidhamu najua kuna siku mtu hana motivation lakini naamini nidhamu ni muhimu kuliko hiyo Hata kama sina hamu naanza tu, mara nyingi huwa huja ukiwa tayari umeanza. Usubiri ujishikie tayari ndio njia ya kuwairisha mambo bila sababu. Jambo jingine muhimu kwangu ni mawasiliano. Kama nafanya kazi na watu wengine napenda kuwasiliana mapema. Kujua kila mtu anapofanya nini, matarajio ni yapi na kama kuna mabadiliko yoyote. Hii hupunguza migongano na makosa ya kuiepuka. Sipendi mshangao kazini napenda mambo yawe wazi tangu mwanzo Pia napoanza kazi najikumbusha kuwa kazi ni sehemu ya maisha Sio maisha yote hii inanisaidia nisiwe na presha kupita kiasi nafanya kazi kwa bidii ndio lakini pia najua mipaka yangu Kwa kifupi ninapoanza kazi siondoi tu kalamu au kufungua kompita Naanda akili mazingira mpango na mtazamo wangu Naamini mwanzo mzuri wakazi wamua jinsi siku nzima itakavyokuenda.

Nchi ya mbayo ningependa kuitembelea ni ufaranza. Tamani kutembelea nchi hii kwa sababu ya sifa yake kubwa ya sanaa utamaduni na majengo ya kihistoria kama mnara wa Eiffel. Ninakumbuka kusikia kwamba parisi ni mji wa mapenzi na una chakula kitamu sana. Hasa mikate yao ya kipekee. Nikiwa huko ningependa sana kuona makumbusho yao na kutembea kando ya mto wa sieni wakati wa usiku. Ninahisi msisimiko mkubwa inapofikiria kuhusu safari hiyo kwa sababu ikiwa fursa ya kujifunza vitu vipya na kuona ulimwengu tofauti na ulio uzoea.

Napendelea kusoma bila kusita. Kwangu mimi kusoma ni si tu shuguli ya kujaza muda au kufuata ratiba ya shule. Ni msingi wa namna ni navyoelewa dunia. Watu na hata mimi mwenyewe. Kusoma kunanipea kina ambacho kuandika pekee yake hakiwezi. Kunipa kama hakijatokana na usomaji wa kutosha. Nitaeleza kwa kina kwa nini na napenda kusoma kuliko kuandika. Kwanza kabisa kusoma kunanipanua akili. Kila ninapofungua kitabu, makala au hata maandishi marefu mtandaoni Ninaingia kwenye dunia mpia Ninaweza kusoma, kuhusu historia, sayansi, fedha, dini, falsafa au hata maisha ya watu waliopita njia ngumu kuliko yangu Hii hunisaidia kuona mambo kwa mtazamo mpana zaidi mtu anayesoma sana huwa si rahisi kufungwa akili au kudanganywa kirahisi Kwa sababu tayari ameona, hoja nyingi, mitazamo tofauti na mifano halisi ya maisha Pili kusoma kunanijenga ki maamuzi Mara nyingi watu hudhani maamuzi mazuri yanatokana na bahati au akili ya kuzaliwa Lakini kweli ni kwamba maamuzi mengi bora ya natokana na maharifa Maharifa hayo yanapatikana kwa kusoma Unaposoma kuhusu fedha unaelewa dhamani ya nidhamu na uvumilivu Unaposoma kuhusu historia unaelewa madhara ya maamuzi mabaya Unaposoma kuhusu tabia za binadamu, unaanza kuwa makini zaidi kabla ya kuamua Mimi binafsi nimejifunza mengi kuhusu kufanya maamuzi sahihi kupitia kusoma kuliko kuandika kuandika kusoma hunijengea lugha na uwezo wa kujieleza Hata kama napendelea kusoma kuliko kuandika ukweli ni kwamba kusoma hunifanya niandike na niongee vizuri zaidi Unapokutana na maneno mapya miundo ya sentensi na hoja zilizopangwa vizuri akili yako hujifunza kimya kimya Ndio maana mtu anayesoma sana hata akiongea kawaida maneno yake huwa na mpangilio na uzito kuandika bila kusoma ni kama kujenga nyumba bila msingi imara kusoma hunipa utulivu wa akili Kuna wakati kelele za maisha, presha, za masomo, kazi au mauhusiano zinakuwa mingi Wakati huo kusoma hunisaidia kujitenga kidogo na msongo mawazo Nikikawa kimya na kitabu au maandishi mazuri akili yangu hupumzika ni kama mazungumzo ya faragha kati yangu na mwandishi Hapo hakuna mtu anaye ni hukumu, hakuna haraka ni mimi tu na mawazo yangu Pia kusoma hunifundisha nidhamu na subira kusoma ni si rahisi kila wakati hasa maandishi marefu au yenye mada nzito Lakini ni kijifunza kukaa na maandishi hayo hadi mwisho na jifunza kuvumilia Hii tabia hujitokeza pia katika maisha mengine mtu anayesoma huwa na uwezo wa kukaa na tatizo kulichambua na kutafuta suluhisho badala ya kukata tamaa kusoma hunipa uhuru wa fikra Ninasoma mawazo tofauti Hata yale ambayo sikubaliani naayo Hii hunisaidia kutenganisha hisia na hoja Si kila ninachosoma kinakubaliana Lakini kila ninachosoma hunifanya nifikirie huo ndio uhuru wa kweli wa akili uwezo na kusikiza hoja tofauti bila kupoteza msimamo kusoma hunipa uwezo wa kujifunza kwa kujitegemea Si lazima niwe darasani au nifundishwe na mtu ili nijifunze Naweza kuchukua kitabu au makala na kujifunza peke yangu Hii ni nguvu kubwa sana hasa katika dunia ya leo ambapo taarifa ipo kila mahali mtu anayependa kusoma huwa hategemei sana kuongozwa kila wakati anaweza kujiongoza mwenyewe Kwa kifupi kusoma ndio kunijenga kunipanua akili na kuniandaa kuwa mtu mwenye mawazo yaliyokomaa kuandika ni muhimu lakini kusoma ndio msingi waki.

Ndiyo napenda kunywa maziwa lakini si kwa kiwango kikubwa sana uhusiano wangu na maziwa ni wa kupenda kwa tahadhari Kuna nyakati nafurahia kabisa hasa yanapokuwa baridi ya asubui au yakichanganywa na chai Lakini pia kuna wakati hunisumbua tumbo Ndiyo maana siwezi kusema mimi ni mtu wa maziwa kila siku bila kufikiria madhara yake kwangu Kuzivu wangu maziwa yana faida nyingi na hilo sikatai Nilipokuwa mdogo nilizoea kunywa maziwa mara kwa mara Hasa nyumbani ambapo yalionekana kama sehemu ya lazima ya lishe Ilikuwa ni kawada kuambiwa maziwa ya najenga mwili yanaimarisha mifupa na yanasaidia mtu kukua vizuri hadi leo ninaamini hilo Kwa sababu ukiangalia watu waliokuwa wakinywa maziwa kwa mipangilo mizuri Mara nyingi wana mifupa imara na nguvu fulani mwilini Hata hivyo, kadri nilivyokuwa, nilianza kugundua mwili wangu hauyachukulii maziwa kwa urahisi kila wakati. Kuna nyakati nikinywa maziwa mengi, hasa bila chakula kingine, tumbo langu huanza kusumbuka. Naweza kuhisi, kujaa, gesi, maumivu, madogo ya tumbo au hali ya kutokuwa sawa kabisa. Hapo ndipo nilipoelewa kwamba si kila mtu, si kila kitu kizuri kwa mtu mwingine ni kizuri kwangu kwa kiwango kile kile. Mwili wa kila mtu una namna yake ya kujibu vyakula fulani na kwangu mimi maziwa ni mojawapo ya vitu ni vinavyohitaji nidhamu Kwa sababu hivyo nimejifunza kunywa maziwa kwa kiasi na wakati unaofaa Sinywi maziwa ovyovyo mara nyingine nayatumia ni ama pamoja na chai au ukichanganya na kitu kingine kama uji na nafaka Kwa njia hiyo tumbo langu huonekana kuyapokea vizuri zaidi kunywa glasi kubwa ya maziwa peke yake hasa usiku au nikiwa kuna njaa sana. Huwa si uamuzi mzuri kwangu. Nimejaribu na matokeo yake hayajawai kuwa mazuri. Pia suala la aina ya maziwa. Sio maziwa yote hunisumbua kwa kiwango kile kile. Kuna wakati maziwa ya ngombe, yaliyo mazito hunipa shida zaidi kuliko yale yalichanganywa au yaliyochemishwa vizuri. Nimegundua kuwa nikiyachemsha vizuri na kuyaacha yapoe huwa ni rahisi zaidi kwa tumbo langu. Hii imenifanya nione umuhimu wa kuzingatia maandalizi ya chakula siyo tu chakula chenyewe Kuna watu wanaweza kunywa maziwa kila siku wa asubuhi mchana au jioni bila shida yoyote Mimi siwezi na sioni kama ni lazima nijilazimishe ili kufanana na wengine Mimi huamini sana kusikiliza mwili wangu kama kitu kinakuletea usumbufu mara kwa mara Hata kama ni chakula kinachosemekana kuwa na faida ni busara kupunguza au kubadilisha namna unavyokitumia afya ya watu haijengwi kwa kufuata mazoea ya watu wengine bila kufikiria hali yako binafsi Hilo halimaanishi kuwa nimeacha kabisa maziwa bado nayapenda, hasa ladha yake na nafasi yake katika baadhi ya vyakula Kwa ujumla, msimamo wangu ni huu napenda maziwa lakini si sana Nayatumia kwa akili, kwa kiasi na kwa kuzingatia mwili wangu Sioni fahari kujilazimisha kunywa kitu kinachonisumbua kwa sababu tu kinachukuliwa kuwa chakula bora. Kwangu mimi, chakula bora ni kile kinachokupa nguvu, kinakueka sawa na hakikusumbui matatizo yasiyo ni lazima. Kwa hivyo nikisema napenda maziwa lakini hunisumbua tumbo wakati mwingine, hiyo ndiyo hali halisi. Ni mapenzi yenye mipaka nayaheshimu maziwa kwa faida yake, lakini pia najiheshimu kwa kutotumia kupita kiasi. Huu ndiyo msimamo wangu.

Sera ya kampuni ni mfumo wa miongozo na kanuni zinazotumika ndani ya shirika au kampuni Kila mtu anafanya kazi kwa mujibu, wa malengo, thamani na utamaduni wa kampuni Kwa mtazamo wangu, kuna sera kadhaa ambazo ni muhimu sana kwa kampuni kuliko ingine na nitazieleza kwa kina Kwanza, sera ya maadili na tabia ni muhimu sana hii inahakikisha kuwa wafanyakazi wote wanajua kile kilicho kubalika na kisicho kubalika kazini inahusisha mambo kama heshima kwa wenzao uaminifu kuhepuka migo ngano ya maslai na uwazi katika shughuli za kazi bila sera hii kampuni inaweza kupatwa na utendaji mbaya migo ngano haswa kupoteza imani ya wateja na wadau wengine Pia sera ya usalama kazini ni muhimu Hii inalenga kuhakikisha kwamba wafanyikazi wako katika mazingira salama na wanajua taratibu za dharura, ulinzi wa mashine na utunzaji wa vifaa kampuni ambazo hazina sera hii zinakabiliana na ajali nyingi kazini, hasara za kifedha na shinikizo lakisheria Tatu, sera ya rasimali, watu na usawa ni muhimu hii inahakikisha usawa wa mishahara haki za likizo kazi kwa kila mtu bila ubaguzi na namna ya kushughulikia malalamiko kampuni inayote keleza sera hii vizuri hupata wa fanyikazi wenye motisha wajibikaji mzuri na kupunguza migogoro ya ajira Pia sera ya usimamizi wa taarifa na faragha Hasa kwa kampuni zilizo shugulika la taarifa nyeti za wateja au fanyikazi Hii inalinda taarifa kutoka kwa watapeli, inatekeleza kanuni zao au zile zinazo husiana na inchi husika na inajenga imani kwa wateja Pia kuna sera ya utoaji huduma bora kampuni yote inahitaji kuhakisha kwa mbabidha au huduma za kezi na kidhi vi wango vilivyo wekwa Hii inahusisha taratibu za malalamiko ya wateja uhakiki, wabidhaa na maboresho endelevu. Kampuni ina sera hii inawezekano mkubwa wakudumu, sokoni na kupata wateja wakurudi. Sita, sera ya maendeleo ya wafanyi kazi. Mfanyi kazi anapaswa kuwa na fursa ya kujifunza na kuboresha ujuzi wao. Hii sio tu inafanya kazi ziwebora, bali pia inahimiza ubunifu na kurudisha dhamani kwa kampuni. Sera hizi zote zinapaswa kuwa wazi. Zikitafsiriwa kwa lugha inayoweza kueleweka na wafanyi kazi wote. Na zenye utambulisho wa matukio halisi ya kazi. Zaidi ya hayo ni muhimu kuwa na utaratibu wa kusimamia na kufuatilia utekelezaji wa sera hizi. Ili zisibaki kwenye karatasi tu, kampuni inayo tekeleza sera hizi, kikamilifu kupata utulivu wandani, hutoa huduma bora na inaimarisha taswira yake sokoni. Hiyo ni mutasari wa sera muhimu inaweza kuchukua umuhimu unaohitajika. Lazima sera zote zifuatwe kwa kina, pamoja na wafanyikazi na wajiri.

Shughuli yangu ya kupendezwa zaidi ni kujifunza na kujijenga kila siku. Hasa katika maeneo yanayoweza kunitoa kimaisha na kunifanya niwe huru kifedha na kiakili. Nikisema ukweli sipendezwi na vitu vya juu juu au vinavyopoteza muda bila faida ya moja kwa moja. Kila kitu ninachofanya lazima kiwe na muelekeo. Ama kinaniongezea ya maarifa kuniboresha kama mtu au kinanipea nafasi ya kutengeneza pesa. Kwanza kabisa napenda sana kusoma na kujifunza vitu vipya Hasa vinavyohusiana na masomo yangu na dunia ya fedha Mi ni mtu ambaye akili yake haikai bila kufikiria nikiwa pekee yangu mara nyingi napata nikichambua mambo kichwani hesabu mikakati au hata maisha kwa ujumla masomo kama Financial Mathematics, Actual science takwimu na uchambuzi wa hatari hunivutia kwa sababu yanahitaji mantiki nidhamu na uwezo wa kuona mbele hizi ni masomo ya kila mtu hizi si masomo ya kila mtu na hilo ndilo hasa linalonifanya nivipende Napenda changamoto na naamini kuwa anayekimbilia changamoto hubaki pale pale shughuli nyingine ninayoipenda ni kujifunza kuhusu pesa na fursa za kutengeneza pesa Hasa kupitia teknolojia dunia imebadilika na mimi ni ninaamini kabisa kwamba mtu wa kizazi hiki ambaye hajifunzi kuhusu digital finance, crypto au hata online opportunities anajiweka nyuma kimaksudi. Napenda kuchunguza miradi mipya ya kuangalia trendi, kufuatilia masoko na kuelewa kwa nini bei inapanda au kushuka. Sifanyi vitu kienyeji napenda kuelewa mbona kabla ya kwa nini. Pia napendezwa na kujitafakari na kupanga maisha yangu. Hii si shughuli ambayo watu wengi huiona kama tabia lakini kwangu ni muhimu sana Mara nyingi hukaa chini peke yangu nikijiuliza maswali magumu niko wapi sasa natakakufika wapi nini kinanizuia na nifanye nini tofauti Sina shida kujikosoa kwa sababu naamini ukijidanganya leo maisha yatakukosoa kesho na maumivu zaidi shughuli hii imenisaidia kuwa mkweli kwa nafsi yangu hivyo ni nguvu kubwa sana shughuli nyingine naipenda ingawa watu wengi hawaipendi ni mazoezi ya mwili. Sio kwamba mimi ni mlevi wa gym lakini naamini mwili na akili vina uhusiano wa moja kwa moja. Nikipuuza mwili wangu hata akili yangu hulegea. Mazoezi hunifundisha nidhamu, uvumilivu na ukweli kwamba maendeleo hayaji mara moja. Kama yalivyo kwenye maisha na pesa lazima uendelee, hata kama matokeo hayaonekani haraka. Kwa mtazamo wangu mtu asiyeweza kujisimamia kimwili mara nyingi hushindwa pia kujisimamia kimaisha. Kwa ujumla shughuli yangu ya kupendezwa si kitu kimoja tu bali ni mchanganyiko wa vitu vinavyo nijenga. Kujifunza, kufikiria, kupanga, kufanya, kazi, kwa akili na kujiboresha kila siku. Mimi si mtu wa kuishi maisha ya mazoea bila malengo naamini maisha ni mafupi sana kuishi bila kusudi kama kuna jambo moja ninalisimamia kwa msimamo mkali ni hili Kila siku lazima inisongeze hatua moja mbele Hata kama ni ndogo Mtuwa anayependa raha kuliko mwendeleo huishi maisha mepesi leo lakini magumu kesho.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki, ingawa siwezi kusema kuwa mimi ni mtaalamu wa hali ya juu. Mapenzi yangu kwa vyombo vya muziki yamekuwa taratibu, yakitokana na kuvutiwa na muziki wenyewe kuliko shinikizo la kutaka kuonekana msanii. Kwangu, kupiga chombo cha mziki, si swala la kujionyesha au kushindana na wengine. Bali, ni njia ya kujieleza, kupumzika kiakili na kuweka sawa mawazo yangu baada ya siku ndefu ya shughuli. Chombo ninachokipenda zaidi ni gitaa. Gitaa lina upekee wake kwa sababu linaweza kutumika peke yake na bado linatoa mziki kamili unaogusa hisia. Nimekuwa nikivutiwa na gitaa kwa sababu linaendana na aina nyingi za mziki. Iwe ni nyimbo za injili, muziki wakiAfrika, balaa za pole pole au hata nyimbo za kisasa. Gitaa hunipa uhuru wa kuchagua, ninachotaka kupiga kulingana na hali ya moyo wangu. Nikiwa na furaha napiga midundo ya kuchangamsha nikiwa na mawazo mingi napendelea kupiga za pole pole na zenye huzuni kidogo Nilianza kupenda kupiga chombo cha mziki nikiwa bado mdogo hasa kupitia kuangalia watu wengine wakipiga Sikuanza kwa urahisi na ukweli ni kwamba mwanzo ulikuwa mgumu, vidole vilikuwa vinauma, makosa yalikuwa mingi na mara nyingine nilihisi kama sina kipaji kabisa Lakini kwa mtazamo wangu, kipaji bila nidhamu hakina maana, niliamua kuendelea kujifunza pole pole, nikijua kuwa maendeleo ya kweli huja kwa mtu anaye vumilia. Hii ni falsafa ninayoamini hadi leo, hakuna kitu kizuri kinachokuja kwa haraka. Kupiga chombo cha muziki kimenifundisha nidhamu na subira, huwezi kujifunza wimbo mzima kwa siku moja na huwezi kupiga vizuri bila kufanya mazoezi ya mara kwa mara. Hili limenisaidia hata katika masomo na maisha kwa ujumla Nimejifunza kuwa mchakato ni muhimu kuliko matokeo ya haraka Kila kosa ninalofanya ninapopiga mziki hunikumbusha kuwa kukosea nisehemu ya kujifunza, si sababu ya kuacha Bali, bali na gitaa ninavutiwa pia na vyombo vingine kama kinanda Kinanda kinanivutia kwa sababu kinaonyesha wazi muundo wa muziki na ni rahisi kuelewa mahusiano ya sauti Ingawa sijakipiga sana kama gitaa Ninaheshima kubwa kwa watu wanaokimudu vizuri Kinanda kinahitaji umakini mkubwa na utaratibu wa mikono yote miwili Jambo ambalo si rahisi hata kidogo Kwa maoni yangu mtu anayepiga kinanda vizuri anaufahamu mzuri wa mziki Kwangu mziki si burudani tu bali pia ni tiba kuna nyakati ambazo mawazo yanakuwa mingi masomo, mipango ya maisha Pressure ya kifedha na matarajio ya jamii katika nyakati kama hizo kuchukua chombo cha mziki na kupiga bila haraka hunisaidia kutuliza akili Si lazima nipige wimbo kamili Wakati mwingine napiga Codes chache tu Narudiarudia hadi njisikie nafuu Hii ni nguvu ya mziki ambayo watu wengi huipuuza Kwa ujumla Ndiyo napenda kupiga chombo cha mziki na ninaona ni sehemu muhimu kwa maisha yangu hata kama si kila siku ninapata muda wa kufanya hivyo ni kitu ambacho kimenichangia katika ukuwaji wangu binafsi kimenifundisha nidhamu na kimenipea njia ya kipekee ya kujieleza hata kama sitawahi kuwa mtaalamu dhamani ya mziki hata katika maisha yangu haiwezi kupimwa kwa kiwango cha umaalufu au ujuzi bali kwa namna unavyonisaidia kuwa mtu aliye sawazika kiakili.

Chakula cha kigeni nilichojaribu ni pizza ya asilia ya Italia Nilipokuwa nikijaribu nilipata kuwa ni tamu sana Lakini pia ni tofauti sana na chakula tunachokula nyumbani Kenya. Pizza ilikuwa ya jibini nyingi. Nyama kidogo ya nyama ya ng'ombe, pilipili kidogo na mchanganyiko wa viungo vya kitamaduni vya Italia kama besa. Nilijaribu pia pasta ya spaghetti ambayo ilikuwa tamu lakini ilikuwa nzito sana kuliko wali au ugali tuliozoea. Kwa kweli nilipojaribu sushi ya kijapani pia ilikuwa changamoto kidogo kwa ladha yangu kwa sababu siwezi kula samaki ghafla, ghafi sana lakini nigwaa kwenye ladha ya mchuzi wa soya na wasabi kila chakula nichojaribu nilijua kilikuwa na historia yake na utamaduni tofauti. Na kilinifundisha jinsi ladha inavyobadilika kutoka sehemu moja ya dunia hadi nyingine. Pia nilijaribu chakula cha kichina kama dumplings ambazo zilikuwa tamu sana na za harufu nzuri. Tofauti na chakula chetu cha kawaida kilicho na pilipili na sukari kidogo Nilijua pia kuwa baadhi ya vyakula vya kigeni vinahitaji ujasiri kidogo kama vile escargot ya kifaransa. Nilijaribu mara moja nikagundua kuwa ladha yake ni tofauti kabisa lakini si mbaya kama watu wengine wanavyodhani. Hii ilinifundisha kuwa chakula ni zaidi ya ladha, ni uzoefu wa kitamaduni na historia. Kwa ujumla nilijifunza kufurahia changamoto mpya za ladha na kufungua akili yangu kwa utamaduni mbalimbali kupitia chakula. Ikiwa ningelitumia meno, maneno machache, kila chakula nilichojaribu kilikuwa na funzo la kitamaduni, changamoto ya ladha na burudani ya kijamii. Hasa pale nilipojaribu chakula pamoja na marafiki na familia.

Mimi ni napenda kutumia muda mwingi kuzungumza nao. Kwani mazunguzo ni sehemu muhimu ya familia yetu. Mara nyingi tunakaa pa moja baada ya chakula cha mchana au jioni. Tukijadiliana kuhusu mambo ya kila siku. Shule, kazi au hata ndoto za na malengo yetu. Hii ina nisaidia kuelewa kila mmoja zaidi na kuimarisha uhusiano wetu. Mara nyingine tunapenda kucheka pamoja, kushirikiana hadithi, zakale au hata kufanya mjadala kidogo wa vichekesho ili kuondoa mkazo wa kila siku vile vile, michezo ni sehemu nyingine muhimu ya wakati wetu wa familia Twapenda michezo ya mezani ambayo si tu burudani bali pia inatufundisha ustadi wa kupanga na kushindana kwa heshima Wakati mwingine tunapenda mchezo ya nje kama mpira wa miguu mpira wa kikapu au hata mbio za kitalii, ndani ya nyumba au shambani ili natuwezesha kuwa na afyanjema na kuimarisha mshikamano wa familia Zaidi ya hayo mara nyingine tunapenda kufanya shuguli za pamoja za kilimo au ubunifu kama vile kupika pamoja, kufanya visheni, vya sanaa au hata kusoma vitabu na kubadilisha mawazo juu ya kilichosoma shuguli hizi zinatufundisha kushirikiana, kushugulikia changamoto pamoja na kutoa na fasi kwa kila mmoja kuonyesha vipaji vyake Pia mara nyingine tunapenda kuenda matembezi za pamoja au hata picnic katika bustani au kando ya mto Hii ni njia nzuri ya pumzika na kufraia asili tukiboresha uhusiano wa familia Kwa kweli vile vile wakati wa familia si lazima uwe mkali au wa aina moja kila wakati Hii ni juu ya ushirikiano, kuzungumza, kucheka, kujifunza na kuunda kumbukumbu nzuri ambazo kila moja wetu ataweza kukumbuka. Hata shuguli ndogo kama kushirikiana kwenye, kazi ndogo za nyumbani au kupanga chakula pamoja. Ufanya familia, kuwa na mshikamano na furaha. Mwisho wa siku lengo kuu ni kuwa pamoja, kuelewana na kuimarisha uhusiano wetu wakaribu.

Sijapenda sana kulima bustani, lakini pia sio kitu ambacho ninaepuka kabisa Napopata muda napenda kuwa nje kidogo na mchana ukiwa na juwa mwanana Nikijaribu kupanda mimea au kupulizia maji Hii inakuwa ni kitu cha kupumzika Si kazi kubwa sana kwangu, bali ni fursa ya kuwa na amani na kutazama mimea ikikuwa kwa taratibu Wakati mwingine napenda kujaribu mimea tufauti kama mboga mboga au maua. Nikijaribu kuona ni ipi inayokua vizuri na jinsi ardhi inavyokabiliana na maji na juwa. Hii inachukua muda si kwa haraka lakini hua nishawishi kidogo kidogo na uhalisia wa maisha ya asili. Pia napenda kuona matokeo kama mahua yanapochipua au mboga ikikuwa. Inanipa hisia nzuri, hisia za mafanikio hata kama ni ndogo. Kwa hivyo, si kwamba sipendi kabisa kulima, bali napenda wakati wa kupumzika nikichitolea kidogo. Nikijaribu mambo madogo ya bustani nikiona, maendeleo, hihi, inaweza kuchukua dakika kumi kuzungumza kwa kina, kuhusu jinsi, ninavyo, hisi, kuhusu kulima bustani. Hisia zangu za uzoefu wangu na mi huwa na subira kidogo kwa sababu mimea inahitaji muda. Hivyo hivyo ndivyo, ninavyo hisi. Si sana sana lakini pia si kitu ambacho siwezi kufuraia mara chache.

Utotoni nilipenda kufanya sana mambo yanayo nipeleka nje na kunirusu kuwa huru kidogo. Nilipenda kucheza na marafiki wangu majirani. Tukikimbia mitaani, kucheza mpira wa miguu au kucheza michezo ya kuigiza kama tunavyo kuwa mashujaa na mashujaa wa filamu. Pia nilipenda sana michezo ya kisanii kama kuchora na kuandika hadithi zangu. Nikijaribu kuonyesha ndoto zangu na mawazo yangu kupitia picha na maneno. Wakati mwingine nilipenda pia kuangalia wanyama wa porini au ndege, nikijaribu kujua majina yao na tabia zao, hasa nilipokua shambani au bustanini karibu na nyumba. Nilipenda pia kusoma vitabu vya hadithi na wakati mwingine kufikiria jinsi ningekua kama shujaa au mtafiti wa ajabu. Nikijaribu kuigiza katika akili yangu kila kitu nilicho kisoma. Hii yote ilikuwa hobi yangu na burudani yangu Si kitu cha lazima, bali ni sehemu ya maisha yangu utotoni ambacho kilinifanya niajiri akili yangu kufurahia muda wangu na kujenga ndoto zangu Pia mara nyingi tulijenga vitu, vidogo na marafiki kama nyumba za kioo au milima vya mchanga Tukijaribu kuona ni jinsi gani tunaweza kufanya mambo madogo kuwa ya ajabu Hii yetu ilichukua muda lakini ilikuwa burudani na kila kitu kilikuwa cha kujifunza na kufurahia Hivyo ndivyo nilivyokuwa napenda kutumia muda wangu utotoni.

Ninapenda wanyama ambao ni wema na wanahisia kama binadamu. Si wanyama hatari au ambao wanaweza kufanya madhara kwa urahisi. Ninapenda mbwa kwa sababu ni wanyama waaminifu. Wanapenda kuungana na binadamu na wanatoa hisia za upendo zisizo na masharti. Pia napenda paka kwa sababu wanahila zao za kuchekesha. Wanapenda kujitunza lakini pia wanapenda kushirikiana na mwanadamu mara kwa mara. Ni tabia zao zinanifanya nicheke na niondoke kwenye mawazo mazito mbali na hilo, ninapenda ndege hasa ndege wa rangi ya na warembo Kwa sababu kuona ndege wakiruka hufanya nione uhuru na uzuri wa asili vile vile ninapenda wanyama wa majini kama samaki Haswa wale ambao wana rangi angavu na wanafurahisha kuangalia Kwani kuangalia samaki wakienea kwenye maji Kuna leta amani na utulivu wanyama hawa wananifanya nifikirie juu ya maisha Kwa utulivu na kunipatia furaha ndogo ya kila siku na pia mara nyingi hunifundisha uvumilivu kwa sababu unahitaji muda kuwatunza na kuelewa tabia zao Pia ninapenda wanyama wadogo wa porini kama sungura au tembo wa porini Kwa sababu wana uvumilivu ila na mara nyingi wana tabia za kijamii ambazo ni za kushangaza Jambo linalonifanya nifikirie jinsi jamii zao zinavyoweza kushirikiana na kusaidiana. Kila wanyama wanaupenda, unanipa hisia tofauti. Na mara nyingi, huzidi kunifundisha kuhusu waaminifu, upendo, uvumilivu na furaha ndogo ya kila siku. Kwa hivyo, si kwamba napenda wanyama wote, bali napenda wale ambao wanatabia nzuri, wanaweza kulinda kama vile mbwa, Wanatabia njema na wanaweza kunifanya nicheke na kufurahia na nikumbuke kuwa maisha ni mazuri na yenye rangi mbali mbali na hii yote ni sababu ya kwa nini ninge maliza dakika kumi kila siku kuangalia wanyama tofauti kama paka Naam nawapenda wanyama.

Hapana, sijawai kuenda maonyesho ya sanaa, kusema kweli ni jambo ambalo mara nyingi nimelifikiria lakini halijawai kutimia. Sio kwa sababu sipendi sanaa au sioni umuhimu wake bali ni kwa sababu ya mazingira. Muda na vipaumbele ambavyo vimekuwa vikichukua nafasi kubwa katika maisha yangu ya kila siku. Mara nyingi nimekuwa nikijikita zaidi kwenye masomo, kutafuta pesa na kujijenga kimaisha. Kiasi ambapo, mambo kama maonyesho ya sanaa yamekua yakionekana kama anasa au kitu cha baadaye. Pamoja na kutoenda, ninaufahamu fulani kuhusu sana kupitia vitabu mitandao za kijamii na maudhui ya mtandaoni. Nimeona picha za kazi za wasanii, michoro, uchoraji na hata sanaa ya kisasa ambayo wakati mwingine ni ngumu kuielewa lakini bado inachochea fikra. Nikiwa mtazamaji wa mbali, nimegundua kuwa sanaa ina uwezo mkubwa wa kuwasilisha ujumbe mzito sana bila kutumia maneno. Hilo peke yake hunifanya niheshimu sana wasanii na kazi zao. Kutoenda kwenye maonyesho ya sanaa pia kunahusiana na ukweli kwamba mara nyingi huwa siyajui yanayofanyika au yatapatikana wapi. Sanaa haijapewa kipaumbele kikubwa katika mazingira ninayoishi. Na taarifa zake hazifiki kwa urahisi kama zilivyo burudani zingine. Hii imechangia kufanya sana nionekane kama kitu cha umbali ambacho nitakifanya baadaye. Ilhali, kina uhalisia sana sanaa inagusa maisha ya kila mtu kwa njia moja au nyingine. Wakati mwingine, hujiuliza itakuwaje siku nikipata nafasi ya kuenda kwenye maonyesho ya sanaa? Nafikiria nikiingia katika ukumbi uliojaa michoro nikisimama mbele ya kazi moja kwa muda mrefu nikijaribu kuelewa ujumbe wake, hisia za msanii na maana iliyojificha. Nafikiria pia jinsi ambavyo hilo liingeweza kunisaidia kufungua akili, kuona dunia kwa mtazamo mpana zaidi na hata kunipea msukumo katika maisha yangu binafsi. Licha ya kutokwenda, ninaamini sana, sanaa ni muhimu sana katika jamii. Sanaa hutumika kama kioo cha jamii, kuonyesha changamoto, furaha, maumivu na matumaini ya watu Inahifadhi historia, inahoji mifumo na wakati mwingine huleta mabadiliko ya fikra Hilo hunifanya nihisi kuwa labda nimekua nikijinyima kitu muhimu kwa kutokwenda kwenye maonyesho ya sanaa, hata kama sikufanya hivyo kimakusudi. Sababu nyingine ni kwamba mara nyingi sanaa hoonekana kama kitu cha watu fulani, labda wale walio elimika sana au walio na muda na pesa za ziada. Mtazamo huu si sahihi, lakini bado una athari katika maamuzi ya watu wengi. Nami si tofauti, nimekuwa nikijiona kama mtu wa kawaida, anayeshugulika na mambo ya msingi ya maisha na hivyo sanaa ikawekwa pembeni bila kukusudia. Hata hivyo, kadri muda unavyokwenda mtazamo wangu unaanza kubadilika. Naona umuhimu wa kujipa nafsi ya kugusa mambo yaliyoilisha akili na roho. Sio mwili tu. Naamini kuwa siku moja nitapata nafasi ya kuenda kwenye maonyesho ya sanaa. Sio tu kama mtazamaji bali kama mtu anayedhamini maana iliopo. Nyuma ya kila kazi itakuwa ni safari mpya ya kujifunza na kujitambua. Kwa sasa nasema kwa uaminifu kuwa sijawai kuenda maonyesho ya sanaa. Lakini hilo halimaanishi kuwa sifurahi au sithamini sanaa. Ni zaidi ya hali na mazingira kuliko nia. Naamini kuwa kila mtu anavsafari yake na labda yangu itafika wakati mwafaka. Sanaa itabaki kuwa sehemu muhimu ya maisha ya binadamu na hata kama sijawahi ona moja kwa moja katika maonyesho bado naithamini kwa namna ninavyoweza.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, kuna mambo kadhaa muhimu ambayo mimi hufanya kwa makusudi na kwa nidhamu. Kwanza kabisa ninaweka ratiba wazi ya siku yangu. Ninaamini kabisa kuwa mtu asie na mpangilio hupoteza muda mwingi bila kujua. Mimi hupanga siku yangu mapema mara nyingi usiku au asubuhi kabisa. Nikijua ni nini lazima kifanyike na wakati gani. Hii hunisaidia kuepuka kufanya vitu kwa kubahatisha au kuendeshwa na hali. Pili, mimi hupunguza sana usumbufu. Kwa maoni yangu, simu na mitandaoni ya kijamii ni adui mkubwa wa uzalishaji. Hivyo ninapokuwa nafanya kazi au kusoma naweka simu mbali au natumia tu pale inapobidi. Sipendi tabia ya kuangalia simu kila dakika chache kwa sababu inakatiza umakini na kunifanya nichoke haraka. Nianze kazi, najilazimisha kuimaliza bila kurauka kutoka jambo moja hadi nyingine. Tatu, mimi hugawanya kazi kubwa kuwa sehemu ndogo ndogo. Kazi kubwa ikiachwa kama ilivyo, huonekana ngumu na ya kuchosha jambo linalopunguza hamasa. Lakini nikigawanya katika hatua ndogo huwa rahisi kuanza na rahisi kuendelea. Kila hatua ninapomaliza hunipa motisha ya kuendelea mbele. Ninaamini ni mbinu bora sana ya kuongeza uzalishaji Nne, napumzika kwa mpangilio watu wengini hudhani kufanya kazi mfululizo bila kupumzika ndio bidii lakini mimi sioni hivyo. Kupumzika kwa muda mfupi hunisaidia kurejesha nguvu na umakini Mimi hupumzika kwa muda mfupi baada ya kufanya kazi kwa muda fulani kisha narudi nikiwa na akili iliyo fresh bila mapumziko uzalishaji hushuka hata kama mtu anaendelea kukaa kwenye kazi Ninajali sana afya yangu. Nimegundua kuwa bila usingizi wa kutosha chakula kizuri na hata mazoezi kidogo uzalishaji wangu hushuka vibaya. Hivyo najitahidi kulala masaa ya kutosha, kula chakula kinachonipa nguvu na kufanya mazoezi hata kama ni kidogo afya mbaya huua kabisa bidii na umakini Sita ninaweka vipaumbele. Si kila jambo ni la muhimu kwa wakati mmoja. Mimi hujiuliza kipi ni muhimu zaidi leo halafu naanza nacho. Mimi siamini kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja kwa sababu mara nyingi hubahatisha kazi zote kufanyika nusu-nusu bora nifanye jambo moja kwa umakini na kulimaliza kisha nihamie lingine Pia, najihamasisha kwa malengo. Kuwa na lengo hunipa sababu ya kufanya kazi kwa bidii. Mimi hujiambia kwa nini nafanya ninachofanya na hilo hunisaidia kuendelea hata pale napohisi kuchoka au kukata tamaa bila lengo mtu hufanya mambo kwa mazoea tu na uzalishaji huwa mdogo nane, najitathmini mara kwa mara. Kujiangalia na kujiuliza kama ninafanya kazi vizuri au napoteza muda. Kama naona kuwa kitu hakakifanyi kazi, hubalilisha mbinu. Mimi si mtu wa kushikilia njia isiyotoa matokeo. Pia, najiepusha na uvivu wa kuharakisha mambo. Mimi ninaamini kuharakisha ni tabia mbaya sana na nikijua kuna jambo lazima lifanyike ninalifanya mapema iwezekanavyo. Kuwacha mambo yakae kichwani bila kufanya huleta mzigo wa mawazo na hupunguza kabisa ufanisi. Mwisho kabisa ninajenga nidhamu binafsi hata siku ambazo sina hamasa bado nafanya kile ninachotakiwa kufanya Mimi ninaamini uzalishaji hauletwi na hisia bali na nidhamu. Ukijizoea kufanya kazi hata bila hamasa matokeo huonekana kwa muda. Kwa ujumla kuongeza uzalishaji kwangu kunatokana na mchanganyiko wa mipango mizuri, nidhamu, kujitunza kiafya na kuwa na malengo wazi. Sina imani na visingizio ninaamini kama mtu anataka kuwa na uzalishaji wa juu, lazima awe tayari kubadilisha tabia zake na kuwa makini na namna anavyotumia muda wa.

Wakati wa likizo, najistawisha kwa makusudi, si kwa kubahatisha, naona likizo kama fursa ya kujijenga, si muda wa kupoteza. Kwanza kabisa ni naanza kwa kupanga ratiba yangu mwenyewe. Hata kama si kali kama ya masomo, lazima niwe na mpangilio wa kila siku. Bila ratiba likizo ugeuka kuwa usingizi, mwingi, simu na kuwarakisha kila mtu. Mimi nachukia hilo. Kitaaluma, hutumia likizo kusawa mambo ambayo muda wa semester huninyima. Na rudia masomo magumu niliopitia kwa shida hasa yale ya hesabu za fedha na actual science Hapa ndipo zinaelewana vizuri zaidi kwa sababu sina presha ya mtiani Pia najifunza vitu vya ziyada vinavyoongeza thamani kwa maisha uchambuzi wa data ni mojawapo na matumizi ya tools zinazo usiana na kazi ya kifedha Kwa maoni yangu mwanafunzi anaelala likizo nzima anajichezea mustakabali wake kwenye upande wa pesa, situli likizo kwangu ni muda kufikiria jinsi ya kutengeneza kipato hata kidogo, nafuatilia masoko ya kripto najifunza kuangalia muda wangu na nidhamu ya kutokuwa na tamaa, sipendi bahati nasibu napendelea kuelewa nachofanya hata kama sifanyi trade kila siku najenga uwelewano ambao utanilipa baadae. Kimwili najitunza kupitia mazoezi, si lazuma niende jimu, nafanya mazoezi ya nyumbani, najua mwili ukiwa dhaifu, hata akili haifanyi kazi vizuri Nimejifunza kuwa mkakamavu, na mkakamavu ni muhimu kwa kujenga mwili wangu Hata siku ambazo sina hisia za kufanya zoezi, nafanya kitu kidogo, hapo ndipo maendeleo ya kweli yanatokea kihisia na kiakili najipa muda wa kujitathmini nafikiria nimefika wapi, nimekosea wapi na nataka kuenda wapi, siyogopi kuwa mkali kwa nafsi yangu. Naandika mipango, malengo na hata makosa yangu, kwangu mwenyewe, kujistawisha na kujihitaji waminifu kwa nafsi yangu. Ukijidanganya hakuna maendeleo. Kijamii nachagua watu kwa makini, situmi likizo kuzungukwa na kila mtu. Napendelea kuongea na watu wachache lakini wenye muwelekeo Tunaweza kuzungumsa kuhusu maisha, mipango au hata kupumzika tuu kwa maana Spendi kelele zisizo na maana mtu anaekufuta chini hafai kuwa sehemu ya likizo yako kifamilia najitahidi kuwa karibu Tunaongea, tunacheka na wakati muingine, tunajadili mambo mazito ya maisha Hii hunipa, mizizi na kunikumbusha ninatoka wapi Kwa mawoni yangu, mtu asiyeheshimu familia yake hana msingi imara Haijalishi anandoto kubwa kiasi gani kiroho nachukua muda kutulia Nafikiria kuhusu maisha maamuzi yangu na wajibu wangu Hii hunisaidia kuwa na mwelekeo na nidhamu bila mwelekeo wa ndani hata mafanikio ya enje hayana maana Mwisho wa likizo, likizo kwangu ni Si mapumziko ya akili bali ni mbabadiliko ya kasi napumzika ndio, lakini kwa akili najenga najifunza najirekebisha kwa mtazamo wangu likizo bora ni lile unarudi ukiwa bora kuliko ulivyo kuwa awali kama hakuna mabadiliko basi ulikuwa unapoteza.

Kwa upande wangu, mkate ni chakula ambacho siwezi kusema sikipendi. Hata kama kwa sasa nimeangalia sana maswala ya mazoezi ya mwili na kupunguza ulaji wa vyakula fulani. Ukweli ni kwamba, mkate umekuwa sehemu ya maisha yangu kwa mudamrefu. Tangu utoto ni hadi sasa. Hivyo kuacha kabisa si jambo rahisi. Ni sijaribu kufanya, kwa sasa ni kuacha mkate moja kwa moja bali, kuchagua aina ya mkate ni na okula na kiasi ni na chokula. Mkate ni na oupenda zaidi kwa sasa ni mkate wa kahawia. Hasa ule wanafaka nzima sababu kubwa ni kwamba Najua una nyuzi nyuzi nyingi Ukilinganisha na mkate mweupe wakawaida nyuzi nyuzi hunisaidia kushiba kwa muda mrefu Hivyo sipati njaa haraka sana Hii ni muhimu sana kwa ngu Kwa sababu ninafanya mazoezi na pia ninajaribu kudhibiti ulaji wangu Nikila mkate wakahawia asubuhi na ninahisi nguvu zinadumu kwa muda mrefu nasiwezi kushawishika kula vifutafunwa Vistivyo na faida katika tiya siku Hata hivyo sipendi kujidanganya Mkate mweupe badoni na upenda Hasa ule laini na wenye harufu nzuri Ukitoka moto Kuna wakati nikiona mkate mweupe Hasa ukiwa umeandaliwa vizuri au umetegenezwa kienyeji na hisi kuvutika sana Lakini kwa sasa ni meamua kuupunguza kwa makusudi Si kwamba ni meukataza kabisa bali na uona kama zawadi ya mara chache labda siku moja kwa wiki au wakati maalumu nafikiria kujinyima kabisa kunaweza kunifanya niwe na hamu kubwa zaidi hivyo kuchagua kiasikidogo ni njia bora kwangu pia napenda mkate wanafaka mchanganyiko kama ule unakua na mbegu za ufuta alizeti au maboga mkate wa aina hii hunifanya nijisikie kama ni nakula chakula chenye maana zaidi kwa mwili wangu Unapo ufutafuna, unahisi uzito na ushindani kidogo tofauti na mkate mweupe ambao unaingia tumboni haraka sana bila kukupa hisia ya kushiba kwa muda mrefu Kwa mtu anaye fanya mazoezi na anaye taka kupunguza mafuta ya mwili, hili ni jambo muhimu sana Kwa sasa, nabadilisha pia namna ninavyo kula mikate zamani ningeweza kula vipande vingi vya mkate a subuhi bila hata kufikiria labda na chai yenye sukari nyingi Sasa, ninajitahidi kula kipande kimoja au viwili tu na kuha kikisha na changanya na chakula chenye proteini kama mayai au hata mbegu za soya. Piahu nisaidia kudhibiti kiwango cha sukari, mwlini na pia kunipa nguvu kwa mazoezi nina yofanya. Mazoezi ya menifanya niwe makini zaidi na chakula changu. Kila nina pofanya mazoezi hasa yale ya nguvu kama pushapu au planki, nina tambua wazi kuwa kila na chakula kina athari kubwa sana kwa mwili wangu. Mkate bado unanafasi lakini si kama zamani ambapo likuwa chakula kikuu bila mipaka Sasa ni chakula chaziada kinachopaswa kuliwa hasa kwa akili na nidhamu Kwaujumla na paswa kusema mkate ni naupenda zaidi kwa sasa ningesema ni mkate ya wakahawia au nafaka nzima huu ndiyo ni naupenda na malengo yangu ya sasa ya kufaya mazoezi kupunguza mafuta ya mwili na kuishi maisha yenye afya zaidi lakini pia sija ficha bado ni na mapenzi fulani na mkate mweupe na naamini kwa hisi a kidogo na wakati sahihi sita tizo kubwa sana muhimu zaidi kwa ngu ni uwiano ni dhamu na kuelewa kuwa chakulani sehemu ya safari yangu ya kujiboresha sia dui wangu.

Ninapiga picha mara chache sana. Na mara nyingi ni pale tu ninapohitajiga kufanya hivyo. Mimi si mtu wa kupiga picha kila wakati au kwa mazoea ya kawaida. Kwa upande wangu kupige picha si jambo la lazima katika maisha ya kila siku. Bali ni kitu ninachokiona kama nyenzo tu ya kuhifadhi kumbukumbu muhimu au kutimiza hitaji fulani maalumu. Kwa mfano, napiga picha endapo kuna tukio muhimu kama sherehe ya kifamilia, mkutano wa maana, au tukio ambalo sitapenda kulisahau kwa urahisi. Hata hivyo, hata katika hali kama hizi, sipigi picha nyingi, napenda kuchagua muda au tukio moja muhimu nipige picha chache tu. Kisha nikae nione tukio likiendelea bila kuangaika na simu au kamera. Naona kuna thamani kubwa zaidi katika, kuishi tukio lenyewe, kuliko kurekodi kila dakika. Sababu kubwa inayofanya nipige picha mara kidogo ni kwa sababu sipendi utegemezi wa kupita kiasi kwenye simu. Nimegundua kuwa watu wengi siku hizi wanapoteza muda kwa wingi wakijaribu kupata picha nzuri badala ya kufurahia kile kinachondelea mbele yao. Mimi hupendelea kuwa makini kwa mazingira yangu kuwasikiza watu na kushiriki kikamilifu katika mazungumzo au shughuli zilizopo. Pia sipendi sana kupiga picha za kila kitu ninachofanya au kuzichapisha kwenye mitandao ya kijamii. Kwangu si kila jambo linahitaji kuthibitishwa na kuonyeshwa kwa wengine Kuna mambo ambayo ni binafsi na yanapaswa kubaki hivyo Hii inanifanya nipige picha tu pale ambapo kuna sababu ya msingi kama kumbukumbu ya muda mrefu au mahitaji ya kazi na masomo Kwa upande wa masomo au kazi napiga picha tu inapobidi. Kwa mfano kama kuna maandishi muhimu ubaoni, kumbukumbu fulani zinazohitaji kurejea baadaye au nyaraka zinazohitaji kuhifadhiwa kwa muda. Katika hali hii picha inakuwa chombo cha kunisaidia si burudani. Baada ya hapo naweza hata kusahau kabisa kuwa nilipiga picha hizo hadi pale ninapozihitaji tena Vilevile sipendi kupiga picha zangu mwenyewe mara kwa mara. Si mtu wa selfie nyingi naona kuwa kujithamini Hakupaswi kutegemea picha au idadi ya likes ulionazo kutoka kwa watu Najali zaidi maendeleo yangu binafsi malengo yangu na mambo yanayonijenga kiakili na kitaaluma Hii inanifanya nione kupige picha kama jambo la pembeni. Si kipaumbele Kwa ujumla napiga picha mara kidogo sana na kusudi maalumu Si kwa mazoea. Si kwa shinikizo la kijamii na si kwa sababu kila mtu anafanya hivyo Ninaamini kuwa kumbukumbu bora zaidi zipo akilini na moyoni. Si lazima kila mara ziwe kwenye picha. Ndiyo maana nikipiga picha nafanya hivyo kwa uangalifu na kwa sababu halisi Kisha naendelea na maisha yangu ya kawaida. Bila kujali sana swala la kamera au simu.

Ninajilinda kutoka kwa vitisho vya mtandao kwa kuchukua tahadhari mbali mbali kama mwanafunzi wa shule. Aliyejua kuwa teknolojia ni muhimu lakini pia ni hatari. Kwa maoni yangu mwanafunzi asiyejali usalama wa mtandao ni kama mtu anayetembea barabarani. Usiku bila tahadhari. Hatari ni kubwa sana kwa sababu tunatumia simu, kompyuta na intaneti karibu kila siku kwa masomo mawasiliano na burudani. Ni lazima nijifunze kujilinda mapema. Kwanza kabisa ni najilinda kwa kuchagua nywila imara Hili ni jambo ambalo wanafunzi wengi hupuuza Lakini kwangu ninaona ni kosa kubwa sana Situmii nywila rahisi kama tarehe ya kuzaliwa au jinalangu Badala yake na changanya herufi kubwa na ndogo namba na alama maalumu Pia situmii nywila moja kwa akaunti zote Kwa maoni yangu kutumia nywila moja kila mahali ni kujiweka wazi kwa hatari kubwa Kwa sababu akaunti moja ikivamiwa basi zote ziko hatarini Pili, ninahakikisha siliki viungo, vya ajabu au visio eleweka kama mwanafundi mara nyingi tunapokea ujumbe kupitia whatsaou, telegramu au barua pepe unaodai kuna pesa Zawadi au matokeo fulani muhimu, mimi huwa makini sana na ujumbe wa aina hii kama sijui chanzo chake, siliwahi kulifungua na amini kuwa ulagai wa mtandao unawalenga wanafunzi kwa sababu wengi wetu hatuna uzoefu wa kutosha hivyo tahadhari ni muhimu. Tatu ninajilinda kwa kutoshiriki taarifa binafsi ovyo ovyo mtandaoni. Hii ni pamoja na namba ya simu, mahali na poishi, jina kamili la shule au taarifa za familia. Mtandao wa kijamii inaweza kuwa hatari sana kama mtu hajajitambua. Kwa maoni yangu si kila mtu, kila kitu kinapaswa kuwekwa hadharani Mimi huweka akaunti zangu nyingi katika hali ya faraga ili watu ninaowajua tu waweze kuona taarifa zangu Pia, inahakikisha kifaa changu kina programu ya kinga na nachukua tahadhari ya kusai Sisha simu au kompyuta mara kwa mara wanafunzi wengi udharao masasisho wakidhani ni kupoteza muda au data Lakini ukweli ni kwamba masasisho mengi huja na marekebisho ya kiusalama. Mimi naamini kuwa kusasisha kifaa ni sehemu ya kujilinda si usumbufu. Pia ninajifunza kuhusu vitisho vya mtandao kupitia masomo. Walimu na hata kusoma nakala mtandaoni. Elimu ni silaha kubwa sana. Kadiri, nina vyojua zaidi kuhusu udukuzi uonevu wa mtandaoni na wizi wa taarifa ndivyo. Nina vyo weza kujilinda zaidi. Kwa maoni yangu shule zinapaswa kufundisha usalama wa mtandao kwa uzito sana na masomo mengi Kwa sababu ni ujuzi wa maisha ya kisasa Pia najilinda dhidi ya uonevu wa mtandaoni kwa kuwa makini na jinsi ninavyo wasiliana na watu mtandaoni Situmii luga ya matusi wala kushiriki mijadala inayoweza kuleta migogoro Pia nikikumbana na mtu anaye nitishia au kuninyanyasa mtandaoni siogopi kuripoti au kumzuia Kwa maoni yangu kunyamaza mbele ya uonevu wa mtendawoni kuna mpa nguvu mnanyasaji hivyo kuchukua hatua ni muhimu. Pia ninawaomba ushauri wazazi au walimu na kukuwa na shaka. Kama mwanafunzi si lazima nijue kila kitu. Kwa kuma kuna tovuti ujumbe au programu inayenitia wasiwasi, kuwa naona nibora kumuuliza mtu mzima ni naye muamini kuliko kufanya maamuzi pekeangu. Kwa maoni yangu kuomba msaada, si udhaifu bali ni busara. Kwa ujumla kujilinda dhidi ya vitisho vya mtandaoni kunahitaji mchanganyiko wa nidhamu, maarifa na tahadhari ya kila siku. Mimi na amini kuwa teknolojia ni chombo kizuri sana kwa mwanafunzi Lakini bila ulinzi sahihi inaweza kuleta madhara makubwa ndiyo maana na chukua usalama kwa mtandao kuwa umakini mkubwa kwa mtazamo wangu mwanafunzi asiyejilinda mtandaoni leo anajiandaa kuwa raia mwenye uwajibikaji na usalama wa kesho.

Haina ya keki ninayipenda zaidi ni keki ya chokoleti bila kusita. Hii ndiyo keki ninayoiona kuwa bora kuliko zote. Kwa maoni yangu hakuna keki inayoweza kushindana na ladha ya chokoleti. Asa inapokuwa imetengenezwa vizuri. Laini na yenye unyevunyevu wa kutosha. Keki ya chokoleti hunivutia kwa sababu ya ladha yake pia kwa harufu yake. Mwonekano wake na namna inavyonifanya, nijisikie, nimerithika, kila ninapoikula. Kwanza kabisa, ninaipenda keki ya chokoleti kwa sababu ladha yake ni nzito na inatosha. Si keki ambaya unakula kipande halafu unahisi kama haujaridhika. Kipande kimoja tu cha keki cha chokoleti kinaweza kukupa hisia ya kushiba na kufraia kwa wakati mmoja. Kwa mwanafunzi kama mimi ambaye wakati mwingine, hupitia msongamano wa mawazo kutokana na masomo, keki ya chokoleti hunipa faraja fulani ni kama zawadi ndogo baada ya kazi ngumu. Pia keki ya chokoleti inaendana na matukio mengi, iwe siku ya kuzaliwa, sheree ya familia au hata siku ya kawaida nyumbani, keki ya chokoleti huwa chaguo salama. Kwa maoni yangu ukiweka keki ya chokoleti mezani ni wachache sana watakaokataa kula. Ina ladha, inayokubalika na watu wa rika tofauti, watoto vijana na hata wazee. Tatu, ninapenda keki ya chokoleti kwa sababu inaweza kuandaliwa kwa njia nyingi tofauti. Kuna keki ya chokoleti iliojaa krimu, keki ya chokoleti yenye tabaka, keki ya chokoleti iliochanganywa na vanilla, au hata keki ya chokoleti yenye karanga. Aina hizi zote hunifanya nisichoke kamwe. Kwa maoni yangu keki ambayo ina ubunifu mwingi kama huu, haiwezi kuchosha haraka. Keki ya chokoleti inaendana sana na vinywaji mbalimbali. Ninafurahia sana nikiila pamoja na chai ya maziwa kahawa au hata maziwa ya kawaida mchanganyiko huu ulifanya nijisikie nimepata mlo kamili wa kustarehesha kama mwanafunzi nyakati za mapumziko au jioni baada ya masomo kula keki ya chokoleti ni na kikombe cha chai ni mojawapo ya furaha ndogo zinazo ninazozidhamini Pia ukilinganisha na keki nyingine kama keki ya matunda au keki ya krimu nyingi sana keki ya chokoleti inavutia zaidi kwa sababu haiboreki haraka. Baadhi ya keki huwa tamu kupitia kiasi au nzito mno. Lakini keki ya chokoleti ikiwa imetengenezwa kwa usahihi huwa na uwiano mzuri wa utamu. Kwa maoni yangu keki ni mzuri ile inapokupa ladha mzuri bila kukufanya ujute baada ya kula. Pia keki ya chokoleti ina kumbukumbu binafsi zinazofanya nipende keki ya chokoleti. Mara nyingi katika sherehe za nyumbani au sherehe za shuleni keki ya chokoleti ndiyo iliokuwa ikiletwa hivyo imekuwa sehemu ya kumbukumbu zangu za furaha Pia licha ya kuipenda bado ninaamini kuwa keki inapaswa kuliwa kwa kiasi kama mwanafunzi najua umuhimu wa kuzingatia afya Hivyo si kwamba nakula keki ya chokoleti kila siku bali ninapoipata ninaifuraia ipasavyo Kwa mtazamo wangu kila kitu unachokipenda kwa kiasi hufanya ladha iwe bora zaidi Kwa ujumla keki ya chokoleti ndio aina ya keki ninayoipenda zaidi na kwa sababu ya ladha yake harufu yake tofauti wake wa hisia Kwa maoni yangu keki ya chokoleti si chakula tu bali ni chanzo cha furaha ndogo maishani.

Ndiyo, ninatumia teknolojia ya sauti. Kwa maoni yangu ni mojawapo ya teknolojia muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Kama mwanafunzi na mtu ninayetumia simu na intaneti mara kwa mara, teknolojia ya sauti imenirahisishia mambo mingi kuliko watu wanavyodhani. Si teknolojia anasa tu bali ni kitu ambacho kimekua sehemu ya kawaida ya maisha yangu. Kwanza kabisa, ninatumia teknolojia sauti kupitia simu yangu ninapotuma au kupokea ujumbe wa sauti kwenye Whatsapp au telegramu. Inanisaidia kuwasiliana haraka bila kulazimika kuandika maandishi marefu. Kuna nyakati nipo na haraka nimechoka au nafanya kazi nyingine. Hivyo kutuma ujumbe wa sauti huwa rahisi zaidi. Kwa maoni yangu ujumbe wa sauti unaeleza hisia vizuri zaidi kuliko maandishi kwa sababu mtu anaweza kusikia sauti msisitizo wa hisia za msemaaji. Pia, ninatumia teknolojia ya sauti katika masomo yangu. Mara nyingi hutazama video za masomo au mihadhara mtandaoni na kusikiliza maelezo ya mwalimu au wahadhiri. Teknolojia hii inanisaidia kuelewa mada ngumu kwa urahisi zaidi kuliko kusoma maandishi pekee yake. Kuna wakati nasikiliza maelezo huko nikidhani nikiandika nuku au nikirudia somo. Kwa mtazamo wangu kusikiza mtu akieleza jambo kunaongeza uelewa na kumbukumbu. Tatu, natumia teknolojia ya sauti kwa burudani kusikiliza muziki ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku muziki hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo hunipa hisia na nguvu kunituliza kulingana na hali nilio nayo Pia nasikiliza vipindi vya radio na wakati mwingine podcasti Kwa maoni yangu teknolojia ya sauti inanipa burudani ambayo lazima nikae nikiangalia screen muda wote Pia teknolojia sauti inanisaidia katika mawasiliano ya kijamii. Kupiga simu bado ni muhimu sana kwangu. Hasa ninapohitaji maelezo ya haraka au kuzungumza jambo muhimu. Ingawa watu wengi wanapendelea maandishi mimi naona sauti inauhalisia zaidi. Inasaidia kuepuka kutoelewana ambako mara nyingi hutokea kupitia maandishi. Natumia teknolojia sauti mara kwa mara katika mawasiliano, masomo na burudani ina mchango mkubwa sana katika maisha yangu ya kila siku Kwa mtazamo wangu, teknolojia ya sauti, si kitu Si tu imeboresha namna ninavyopata taarifa na kuwasiliana Bali pia imenifanya niwe na ufanisi zaidi.

Ndiyo, napenda kuenda pwani. Kwa maoni yangu, pwani ni moja ya maeneo bora kabisa ya kupumzika na kujitenga kidogo na presha za maisha ya kila siku. Kuna kitu cha kipekee sana kuhusu kuona bahari, kusikiza sauti ya mawimbi na kuhisi upepo wa baharini ambacho hakiwezi kulinganishwa na mahali pengene. Kwanza napenda puwani kwa sababu inanipa utulivu wa akili. Kila ninapokuwa puwani nahisi, mawazo yanapungua na akili inatulia. Kwa mwanafunzi kama mimi ambaye mara nyingi huwa na shuguli nyingi za masomo. Pwani ni kama mapumziko ya asili. Kwa maoni yangu mazingira ya pwani yana uwezo wa kumfanya mtu asahau matatizo kwa muda. Pwani inanipa nafasi ya kufuraia muda na watu ninaowapenda. Iwe ni familia au marafiki. Kuenda pwani kunaleta furaha ya pamoja. Tunaweza kuzungumza kucheka na kushiriki shuguli kama kuogelea au kutembea ufukweni. Kwa mtazamo wangu kumbukumbu zinazotengenezwa pwani huwa za thamani kubwa sana. Napenda pwani kwa sababu ya hewa safi na manthari nzuri kuona maji ya bahari yakitanuka, hadi mbali na mchanga mweupe hunifanya nijisikie huru. Pwani pia inanipa burudani, kuna wakati napenda kuogelea, wakati mwingine napenda kukaa tu nikitazama bahari, hata kukaa kimya, na kusikiza mawimbwi ni burudani tosha kwangu, kwa maoni yangu si lazima ufanye mambo mingi ili kufuraia pwani, uwepo wake pekee unatosha, ninaamini kuenda pwani, kunahitaji uwajibikaji ni muhimu kueshimu mazingira kwa kutotupa taka ovyo na kuzingatia usalama hasa wakati wa kuogelea Kwa mitazamo wangu kufurahia puwani kunapaswa kuenda sambamba na kuitunza Napenda kuenda puwani kwa sababu inanipa utulivu furaha na kumbukumbu nzuri Kwa maoni yangu kila mtu anapaswa kupata nafasi ya kuenda puwani ya agalau mara moja kwa wakati.